Apana, siishi sehemu ambapo nilipozaliwa. Mimi ni mzaliwa wa Arusha kwa uhalisia wangu, Arusha Tanzania. Kwa hiyo, baada ya kuzaliwa Arusha Tanzania, nilisoma elimu zangu za awali, shule ya msingi, shule ya sekondari, sekondari ya juu zote nikiwa Arusha. Baada ya kumaliza hapo, ndipo likaja wazo kwamba sasa imifika muda ambao mimi ninatakiwa nihame Arusha niende sehemu nyingine nikatafute ndipo ambapo nilichagua chuo cha mbali na Arusha Kwa hiyo nilichagua erinka mkoa mwingine kabisa karibu kilomita mia saba, mia nane kutoka Arusha Kwa hiyo nilisoma pale miaka mitatu ya mwanzo, baada ya kumaliza pale nilirudi arusha. Baada ya kurudi Arusha, nika pambana pale, ili kujikwamua kimaisha, kujihusisha na ajira, baadaye nikaona ajira hapana, Nikajihusisha innovation, kuanzisha taasisi za NGO na vitu hivyo Nikaona hapana, nika hainiletei pia maendeleo yale ya kusustain, ya kukabiliana Kusustain ni kukabiliana, kukabiliana na changamoto zangu za kila siku huoni kazi sasa naangalia kazi za kila siku ni zipi ambazo naweza nikajishughulisha nazo Zikaniingizia kipato Kwa hio nikajiingiza kwenye maswala ya ujenzi Nikawa nafanya ujenzi na shuguli yoyote ambayo inatokea ya shughuli ya siku leweka Kwa hiyo ni ka baada ya kufanya pale iatokea sasa mazingira ambao familia yangu inaona haa mbona umesoma inakuwa hivi, shughuli unazofanya ziko hivo, nikatoka Arusha, nikaona hapa sio sehemu ambayo minatakio kufanikiwa ni kwa sababu kuna watu wananionea wivu, ni familia yangu inanionea wivu kuhusiana na vitu navyovifanya, kutokana na uwezo wao lakini na vitu ambavo mimi nimechagua mwenye, kwa hiyo nikatoka nikaenda iringa. Baada ya kufika iringa, tena nikaanza kupambana na shuguli nyingi, nyingi tofauti, nikaishi iringa kwa miaka karibu nane. Kwa sababu hapo katikati pia nilipata ufadhili, baada ya kupata ufadhili nikasoma shahada ya kati, ya masters na maanisha. Baada ya kusoma masters, mpaka elfu mbili na kumi na saba, nilipomaliza, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja zote nilizitumia iringa Baada ya kuona mambo hayaendi, na nimesha ongeza familia, nilihama, nikaenda zanzbari Nika kaa zanzibari, elfu ishirini na mbili, ishirini na tatu, mbili na ishirini na nne ni karudi, bara, ambapo nilienda moja kwa moja mbea, ambapo ndio nipo hadi sasa hivi. Kwa hio sipo mazingira ya nyumbani naishi mbali kabisa na nanilipozaliwa mbali sana karibu kilomita elfu moja.

Nikiwa mkweli kabisa mimi siyo mnyoaji mzuri sana wa maji. Hila najitahidi sana atitesti vikombe viwili, paka vitatu kwa siku. Vikombe ambavyo ni kiviangalia ni kama vyarobo. Kwa nikijitahidi sana ni kama nosu lita kwa siku. Kwa hiyo uondo uwezo wangu wa mwisho kabisa wa ukunywa maji. Ni kwa nini kwa sababu sehemu ambayo nakaa ni ya baridi Kwa hio unywaji wa maji kidogo unasumbua Yaani maji yenyewe ya baridi, yaani hewa ya baridi Kwa hio maji yanakuwa kidogo hayavutii Lakini kuna muda ambao nikiwa nimekunywa pombe Napenda kunywa maji mengi Kwa hiyo ndio naweza nikanywa zaidi ya lita ikitokea hiyo situation na ikitokea hio hali nakunywa zaidi ya lita moja za maji. Lakini kunywa maji mara ngapi kwa siku kwa wastani wa kawaida, ni vikombe viwili ya adi vitatu vya robo robo.

Waandishi wa vitabu na wapenda kwanza kuna wakitanzania wa Tanzania yetu nampenda sana Shaban robert. Vitabu vyake mara nyingi na sana yake wandishi inalivutia sana. Lakini ukichana na Shaban robert ukanda wa Afrika mashariki na mpenda ngugi wa thiongi. Vitabu yake mara nyingi sana vina nivutia kwa sababu vitabu ambao vina kinzana sana na utawala ambao haikuwa naishinao kwa hiyo vinanipa mawazo ya nje ya mawazo ambao kila siku binadamu tunawaza. Lakini ukiachana na huyu nampenda sana Alaandika things fall apart Kwa msao kidogo jinalake Alaandika things fall apart and beautiful things are not yet born ni mmoja katia waandishe mbao wananivutia Kwa sababu mimi ni sio gen-z Nimezaliwa F1, F1, F3, Kwa hiyo na mawazo ya Afrika ya uwalisi ya wake Kwa hiyo, hao ni wandishi ambao walikuwa na jaribu kuichonga Afrika katika uhalisi ya wake Lakini kuna mwingine haliandika kitabu cha Song of Lawino and Ocol Napenda sana, lakini napenda sana, kuna vitabu vya management mbali mbali, mazirishi wa Alibaba, bwana Jack, napenda sana vitabu vyake na wengine ambao, na sahau majinao kwa sababu kuna wengine wa Amerika, wengine wa ngereza, lakini wanandika maswala leadership and management, na penda sana kusumo vitabu vyao.

Matunda ndio kila kitu kwa ubinadamu ambao mwenye akili timamu hawezi akakataa umuhimu wa matunda. Sababu matunda ndio yanaimarisha afya na kinga enyewe ya afya. Kwa hivyo mimi ni mpenzi sana wa matunda. Haswa matunda ya kienyeji. Matunda ya kienyeji nazungumzia matopetope, nazungumzia parachichi, nazungumzia ndizi, nazungumzia matipisi, mapeazi na machungwa, yaani matunda yote ya kienyeji huwa napenda. Kuna mengini ambayo wabisa niya pori, matunda pori, ambayo hata majina yake sidhani kama huku kwenye mtandao mnaweza mkaelea, kama madani, kuna tunerito madani, sisi kule arusha Napenda sana, lakini napenda sana yapo mengi, yapo mengi sana lakini Mafenesis, yukapa mafenesis, unajua lakini nanyena napenda Napenda matunda.

Kila asubuhi ninapoamka mara nyingi sana huwa ni kusali, baada kusali ni kumuandaa mwanangu kwajili ya kuenda shule. Baada kumuandaa kuenda shule, nikisha wakikisha kabisa yuko kwenye basi la shule, anaendelea na shughuli zake, Narudigi nyumbani kuangalia sasa mke wangu na mtoto mdogo Kwahiyo ni kuangalia wanaendeleaje Kuwauliza na kuangalia mwenyewe wanaendeleaje Baada ya kuona hayo huwa nawaandalia kifungua kinywa halafu napumzika Baada ya hapo wao watakuwa tayari washaamka Wamefanya shughuli zao kina choendelea hapo ni mimi kuja kuamka mishale ya saa nne na kuendelea na shughuli zangu zingine za siku Kwa hiyo mara nyingi hivyo ndiyo namna mbayo naiendea siku yangu kutoka na kuamka asubuhi.